Stadi ambayo ni muhimu kwa kazi yangu kwanza kabisa nikuwa makini. Na pia kuzingatia maadili ya kazi yangu ambayo ninaitenda. Pia kushughulika katika shughuli za kufanya kazi iwe rahisi ili kuweza kuendelea.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota hasa nyakati za usiku ambapo, anga Iko Safi na hakuna mawingu nyota zinaeweza kuonekana vizuri na zenye Rangi Na mandhari ya kupendeza ha.

Nahijihisi kwamba naweza kutulia kuwa mtulivu. Nikingoja nafasi yangu ama fursa yangu kufika hapa kwenye mstari. Siwezi kabisa kusema ninahangaika kwa kuwa najua. Zamu yangu itafika tu kwa hiyo.

Napenda kuchora na pia kupaka rangi lakini katika jambo hili naweza kuzungumzia kupaka au kuchora. Hasa katika watu ama hasa sana sana kwenye kucha ama kwenye uso ikiwa ni ile kwenye manthari ya urembo.

Kwa kawaida mi hukaa hadi saa nne ama saa tano kasorobo kabla nilale usiku huwa sikai sana kwa sababu nataka kulala na kupumzika kwa wakati unaofaa.

Kinachofanya nifurahi sana ni kujumuika na familia yangu, wakati ambao sijaonana nao kwa muda mrefu lakini pia, kujumuika nao na kuishi nao, nawapenda sana na wao ndio kitu ambacho nathamini sana katika maisha yangu.

Kwa kawaida mimi sivai shati au tishati kwa wakati mwingi ama mara kwa mara nyingi. Lakini kwa swali lililoko kati ya shati na tishati mimi ningependelea kutumia tishati.

Ndio, nimewahi kulima na pia ninalima hadi sasa na ninapenda kulima shamba kidogo la jikoni hulima mboga za ina tafauti zinazo tumika katika kila kila.

Baada ya siku ndefu, mimi hupenda kupumzika kwa kutengeneza vyakula ninavyovipenda na ku kuoga, naoga vizuri napumzika kisha nachukua filamu ambazo nazipenda kuona, naona kidogo kisha nalala.

Katika mapumziko ya mchanu, huwa ninapenda kujionea simu, kuangalia ni nini kimekuwa kikiendelea, na pia kuona video ndogo, mitandaoni.